Sanaa ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu. Sanaa ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu. Inatufundisha, inatutia moyo na kutupa nafasi ya kueleza hisia zetu kwa njia ya kipekee kwa hiyo. Maonesho ya sanaa ni fursa nzuri ya kuona kazi za wasanii, kuonyesha vipaji na kuhimiza ubunifu. Leo ningependa kushiriki uzoefu wangu kuhusu kwenye maonyesho ya sanaa niliyoenda na kile nilichojifunza. Mimi binafsi nilipata nafasi ya kuenda kwenye maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Na kila mara ilikuwa ni uzoefu wa kipekee sana. Mara ya kwanza nilipohudhuria nilivutiwa sana na mazingira na mandhari ya maonyesho hayo. Hali ya tukio ilikuwa ya furaha na cha uku na kila kona ya kumbi ilionekana imejaa rangi, mwanga na sauti za furaha. Kitu cha kwanza kilichonishangaza ni tofauti ya kazi za sanaa, zilikuwa zinaundwa na wasani. Kulikuwa na picha, mchoro, sanamu, uchoraji wa rangi na hata michoro ya kidigitali. Kila kazi ilikuwa na ujumbe wake na kwa kila msanii alikuwa na mtindo tofauti. Hii ilinifanya nijikite zaidi katika kuona utofauti na ubunifu. Zaidi ya hayo maonyesho ya sanaa yalinifundisha kuhusu umuhimu wa sanaa katika jamii. Sanaa siyo tu kitu cha kupoteza muda au si kitu cha kupendezesha macho. Ni njia ya kuelezea hisia, kutetea haki, au kuelezea historia fulani. Nilipokuwa nikitazama kazi za wasanii mbali mbali nilijifunza jinsi wanavyoweza kutumia rangi, maumbo na sauti kuwasilisha ujumbe muhimu kwa watu wote. Maonyesha ya sanaa yalinifanya nijisikie sehemu ya jamii ya wasanii. Watu walikuwa wakijadiliana, wakibadilishana mawazo na kushirikiana juu ya kazi mbalimbali za sanaa. Hii ilinifundisha samani ya kushirikiana, kujifunza kutoka kwa wengine na kutasmini kazi za kila mmoja. Pia ilinifundisha kujieleza kwa ujasiri na kushirikiana na watu wengine bila ya kuwa na hofu. Kumbukumbu nyingine nzuri ni hisia ya furaha na msukumo niliyoipata pale kwa kuona kazi za kipekee kunanitia shauku ya kujaribu kufanya kitu kipya kuchora, kuandika au hata kuanzisha mradi wa ubunifu. Maonesha ya sanaa siyo tu kuonesha kazi bali ni kuhamasisha wengine kuchunguza vipaji.

Je umewai kufanya yoga. Kwa upande wangu jibu ni apana. Sijawai kufanya yoga lakini ninayo maoni ufahamu na matarajio kuhusu yoga. Yoga kama ina mchezo ya mazoezi na mtindo wa maisha kwanza kabisa ingawa sijawai kufanya yoga nimesikia na kujifunza mambo mengi kuhusu yoga yoga ni aina ya mazoezi yanayochanganya mwili pumzi na akili. Watu wengi hufanya yoga ili kupunguza msongo wa mawazo kuhimarisha afya ya mwili na kupata utulivu wa akili. Hii imenifanya niwe na hamu ya kujua zaidi kuhusu yoga atakama sijawahi kujaribu. Sababu moja iliyonifanya nisifanya yoga hadi sasa ni kukosa muda au fursa sahihi. Wakati mwingine ratiba ya kila siku huwa imejaa kazi nyingi au masomo kiasikwamba mtu huahirisha kujaribu vitu vipya. Pia kuna wakati nilifikiri yoga ni ngumu au inahitaji ujuzi wa hali ya juu. Jambo ambalo lilinifanya nione ni bora kuanza na mazoezi niliyoyazoea hata hivo licha ya kutofanya yoga inatambua faida zake nyingi yoga husaidia kwongeza unyumbufu wa mwili kuboresha mkao na kuimarisha misuli pia yoga husaidia akili kuwa tulivu kupunguza mawazo mengi na kuongeza umakini hizi ni faida ambazo kila mtu angependa kuwa nazo katika maisha ya akira siku pia yoga unifundisha umuhimu wakujijali na kusikiliza mwili wangu. Katika dunia ya alaka ya sasa watu wengi husahao kupunzika na kujitunza yoga hutukumbusha kuchukua muda wa kutulia na kujipa nafasi ya kuwa na amani amani ya ndani. Ingawa sijawai kufanya yoga niko tayari kujaribu siku za usoni. Japokuwa sijajua kama ni kwa jiri ya wanawake au wanaume ila ningependa kuanza pole pole labda kwa mazoezi rahisi nyumbani au kufuata maelekezo ya mwalimu ninaamini kujaribu yoga kunaweza kunisaidia kuboresha afya yangu na kunipa mtazamo mpya wa maisha kwa kukumalizia jibu langu kwa swali hili. Je umewai kufanya yoga ni hapana. Lakini hilo halimaanishi kuwa sisamini au sioni kuwa muhimu yoga ni mazoezi yenye manufaha mengi kwa mwili na akili. Ninaamini kuwa wakati sahihi ukifika nitajaribu yoga na kujifunza zaidi kuhusu tunza na kuishi.

Unafuata matukio ya kimataifa. Katika dunia ya leo, matukio ya kitaifa yana umuhimu kubwa kwa kila mmoja wetu. Abali za nchi mbali mbali zinaasili maisha yetu kwa namna moja au nyingine. Iwe ni kiuchumi, kisiasa, kijamii au hata kibiashara. Leo ningependa kuzungumzia usiano wangu na matukio ya kimataifa kwa sababu yanapanua maalifa yangu. Kupitia abali za kimataifa najua kinachotokea na kuendelea duniani. Kama vile migogolo, maendeleo ya teknolojia au hata changamoto za mazingira. Hii inasaidia kuelewa historia, siasa na maisha ya watu wa mataifa mengine. Kujua matukio haya kunanifundisha kuwa dunia ni kubwa na kila mtu ana nafasi yake katika jamii ya kimataifa. Ya pili kufuata matukio ya kimataifa kunanipa ufahamu wa kisiasa na kiuchumi kwa mfano tukio la kiuchumi au mabadiliko ya sera katika nchi nyingine linaweza kuwasili biyashara, soko la feza na ajila apa kwetu. Kwa hivyo, kuwa maarifa ya na marifa haya kuna nifanya niwe na maamuzi bora ya kifeza na kuelewa mabadiliko yanayoweza kutokea. Kufuata matukio ya kimataifa, kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Matukio mazuri yanatuonyesha njia za maendeleo na mafanikio. Matukio mabaya pia yanatufundisha kujiepusha na makosa. Hii ni njia nzuri ya kujenga busara na kuwa mtu mwenye mipango mzuri. Pia kufuatilia matukio ya kimataifa uniwezesha kuheshimu tamaduni na maisha ya watu wa mataifa mengine. Kupitia habali, video na makala najua jinsi watu wanavyoku wanafanya kazi na wanavyoshelekea maisha yao. Hii inanifundisha kuwa dunia ni kama kijiji kidogo ambapo kila mtu ana haki na azi sawa. Hata hivyo ni muhimu kufuata matukio ya kimataifa kwa busara na pa chanzo cha habali cha kuwaminika. Siku zote ni vyema kuchunguza habali zaidi ya chanzo kimoja ili kuepuka kuwamini habali zisizo sahihi. Hii ni sehemu ya kuwa mtu mwangalifu na mwenye ufahamu. Kwa kumalizia, kufuata matukio ya kimataifa ni jambo muhimu kwa sababu upanua maarifa, ujenga, ufahamu wa kisiasa na kiuchumi, utufundisha mafunzo mbalimbali ya maisha na utuwezesha kuheshimu tamaduni za wengine. Dunia ni kubwa. Mabadiliko yanayotokea sehemu moja uwasili hata sehemu nyingine. Kwa hivyo, ni jukumu la kila moja wetu kufuatiria matukio haya ya kimataifa ili kuishi maisha yenye ufahamu na.